Mambo ninayofanya ili kupunguza matumizi ya plastiki kwanza ni kununua vyombo vya glasi ili kupunguza matumizi ya plastiki. Pili ni kwa kuokota taka zilizotupwa za plastiki ili kuweka mazingira kuwa safi. Tatu ni kuelimisha watu madhara ya plastiki ili waache kutumia plastiki hizo.

Mambo ambayo nafanya wakati wa mapumziko ya mchana ni kuingia katika mtandao na kujiunga na mabwana biashara zangu na marafiki ili kuelezana nakupeana ujuzi zaidi kwa kuongeza na kujua jinsi ya kuimarisha biashara hili ni kujiunga na jamaa yangu na kuendelea kuzungumza nao.

Ambacho ninacho ni kipawa cha kucheza mpira wa kandanda na rugby. Pili, kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha kuelezea na kusuluhisha mambo ambayo yanawashida wengine. Hiki ni kipawa ambacho, mara nyingi mimi hukitumia, mara nyingi nikiwa kazini. Hiu hunisaidia kuwasaidia wenzangu, wenye shida na kuwasaidia kutatua shida hizo na kuendelea kusonga mbele.

Kazi ninayoitamini zaidi ni kazi ambayo inanipa fursa ya kukuza vipaji vyangu, kutumia ujuzi wangu ili kuendeleza biashara yangu. Tatu ni kazi ambayo unaniwezesha kujua na kuelimisha wengine jinsi ya kukuza biashara zao pia. Nne ni kwa kutumia ujuzi nilio nao ili kuimarisha na kukuza vipawa vya wengine.

Mchezaji wa michezo wa mchezo wa kandanda ambaye nampenda ni mchezaji ambaye anaitwa Bellingham Jude. Mchezaji huyu mara nyingi huweza kucheza vizuri pili ni mchezaji huyu mara nyingi hunipa motisha jinsi ya kucheza ni jinsi ya kuendelea kukuza kipaji cha kuendelea kucheza mpira wa mguu.

Malengo ambayo ninatazamia kazini kwanza ni kwa kuimarisha kazi ambayo natoa kwa wafanya kazi wangu. Pili ni kwa kutoa huduma ambazo wafanyakazi wangu wanataka. Tatu ni kwa kutazami na kwa kuelimisha wafanyakazi wangu ili kutoa huduma bora zaidi kwa wateja.

Uwezo ambao ningetaka kuwa nao ni uwezo wa kujua jinsi ya kusuluhisha matatizo bila kufanya makosa yote pili ni uwezo ambao unaoniwezesha kufanya mambo na kwa kufanya wateja wangu kupenda bidhaa yangu zaidi.

Naam, ninapenda mbwa kuliko paka. Hii ni kwa sababu kwanza mbwa ndiye rafiki wa mwanadamu wa kwanza kabisa. Pili mbwa huwa anaweka ulinzi. Tatu mbwa mara nyingi huelewa jinsi familia hii inafaa kulindwa. Na kwa hivo huweka juhudi zaidi ili kulinda mji.

Naam, ninavaa miwani ila si juu eti nina shida ya macho. Ninavaa miwani kama njia ya starehe. Pili, ninavaa miwani kwa vile miwani hunifanya kuwa mtanashati zaidi. Na kila mara ninapovaa miwani mimi huwa huonekana kama bingwa.